Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua nguo. Mimi sipendi sana ku kuchoka nikifua nguo unapata saa zingine nguo ni mingi sana. Kwa hivyo saa zingine mimi hulipa mtu anaosha ama ama natenga saa natenga siku ya kuosha namaliza hiyo kazi kwa mara moja.

Mimi upenda sana filamu ya kristofa nolan ambayo inaitwaa ina ambayo inaitua interstellar filamu hii nilipata ina inathana za zakuenda space inathana za kisayansi ambao ambayo naipenda niliona kwa mara ya kwanza mwaka 2017 ama 2016 na ili ingawa sikuwelewa sana Nilikuja kui penda sana.

Mimi hupiga picha kwa tap. Sipendi sana kupiga picha. Kwa siku, ama kwa wiki, ama kwa mwezi naweza maliza mwezi kama sij piga picha yoyote. Sipendi sana kupiga picha kwa sababu. Sina sababu yoyote. Kwa kukosa kupiga picha. Lakini mimi si mfano wa picha sana.

Mi hupenda sana kufanya kazi peke yangu, si na watu wengine, ila lakini nikipata kazi ya watu wengine, mi naweza furahia sana kufanya kama kikundi, lakini kama nikuchagua kazi ningependa tu nifanye kivyangu na kama nina maswali, nieze kuuliza wengine.

Kwa siku, mimi hukaahadi saa ngapi usiku, mimi ufanya kazi yangu usiku kwa hivo, naeza sema mimi kazi yangu, mimi huka adi asubuhi, ndio naweza kupata usingizi asubuhi, lakini kwa usiku, labda ni lale masaa mawili ama masaa matatu, lakini kwa ujumla nafanya kazi usiku na lala asubuhi.

Je, napenda mvua. Ndiyo, mimi hupenda mvua. Kwa sababu, jua la kiangazi saa zingine, lina haribu mimea. Kama unashamba, mimea hayawezi kumea. Lakini kama kuna mvua, unajua chakula kiko kwa wingi. Na pia mvua ni baraka.

Mimi hushiriki katika jamii kwa kuenda kufanya mambo kama yenye jamii inahitaji kama vile kuokota takataka. Lakini pia tunapatana na jamii iliomo karibu kwenye gym ama chumba cha kufanya mazoezi na tunahamasisha watu kufanya mazoezi ya kimwili.

Ndiyo, mimi ni mtu wa kwa wa usiku. Mi hupenda sana kufanya kazi usiku mzima. Haswa kama sina uchovu, mi huweza kufanya kazi vizuri usiku kuliko kuamka mapema. Napenda usiku kwa sababu kuna utulivu mwingi na hakuna pressure ama stress ambayo ukonae. Lakini asubuhi unapata kuna kelele mingi na vitu kama iwe.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya na nja jua kuwa teknolojia ndiyo nikianzi kijaribu teknolojia mpya ndiyo itanisaidia kwa kesho kwa hivyo nikipata teknolojia mpia na jitahidi kuielewa na kuifahamu kwa sababu hiyo ndiyo itanipa labda unga wangu wa kesho.

Ndio nimewahi enda kwa maonyesho ya sanaa ya muziki na pia ya filamu. Ni jambo mzuri sana kuwa supporti ama kusupporti local talent ama wasanii wa jamii yenu. Nafikiria ukilipia unawasaidia katika maisha yao na mambo kama.

Mimi hucharge simu yangu kwa mara moja kwa siku Mimi si mtumizi mtumimu mkubwa wa mtandao na fikiri na pia simu yangu ni inaweza ku kuweka mtu kwa muda mrefu Najua hayo ni baadhi ya mambo ambayo inafanya niweza kuchaji simu yangu mara moja kwa siku na si mara mbili ama mara tatu.

Maktaba kwa sasa mimi huwa siende kwenye maktaba Lakini nikitaji kusoma kitu na ikipata kwa urahisi kwenye mtandao ama online Nikitaka kitabu kuna vitabu mingi ambavyo hazilipishwi ziko online ama nikitaka kuresearch kuhusu kitu na kipada kuhuzuri kwenye mtandao wa YouTube ama mtandao tuingine Lakini kwa maktaba si mara mingi.

Jee, unaitifaji kitu cha dhamani. Hapana mi sihifathi vitu vyovyote vya dhamani. Mi upenda ku Miisi pendi kuweka vitu. Ambavyo nimevitumia. Lakini kama ni vitu, zi vinavyo nisaidia kwa sasa. Mi upenda sana ku kuzifathi na kuzia kwa ili nisiweze kununua zingine.

Nitabia gani na hiyo upenda kwa wengine? Mimi upenda ucheshi kidogo, si mwingi na si kidogo. Ucheshi kidogo na pia napenda watu wenye tabia ya kupenda watu. Sio watu wanao jipenda kwa zaidi. Kwa hivyo ni ucheshi na mtu ambaye anapenda watu.

Ndio napenda kusoma sana maono ya watu mtandaoni kuhusu mambo kama vile siasa jambo ambalo limetokea. Napenda kuona vile watu wanasema kuhusu haya mambo. Pia napenda kusoma kuhusu mambo ya kisayansi na jinsi watu wanavyo elewa kuhusu mambo ya kawaida.

Nasherehekea mwaka mpya kwa kujumwika na majamaa na marafiki kwa kusherehekea siku mpya na kushukuru mungu kwa sababu ya mwaka mpya na mwaka ulio pita. Jambo lingine ni kukula chakula kilicho ambacho ni favorite. Hivyo ndivyo nasherehekea mwaka mpya.

Ninapenda kula ugali kuliko wali kwa sababu ukikula ugali unahisi umeshiba kwa muda mrefu Lakini mchele inabidi ukule mwingi alafu kwa baada masaa kidogo unaskia uko njaa tena kwa hivyo kwa ujumla napenda kula ugali kuliko wali.

Napenda kuwasiliana na watu kwa simu ama kwa kutumia text za WhatsApp Mimi hupenda sana kuongea na watu kuhusu text, si kupigia watu sana sana Nafikiria ukiwasiliana kwa njia ya text ina mpa mtu masaa ya ku kufanya jambo ambalo anafanya kwa wakati huo na haumukatizi kwenye shughuli ambayo anafanya.

Mimi hupenda mikutano ya online kuliko mikutano ya kupatana uso kwa uso, kwa sababu mikutano ya online hauwezi si lazima ujipange kufikiria mambo kuhusu vile utavaa na vitu kama hivyo, lakini online ukitokea tu kwa kwenye kompyuta yako ni kuongea tu unahitaji kufanya.

Ndio namfahamu jirani wangu nina jirani mmoja na namfahamu, si kwa undani sana lakini nina nambari yake ya simu na naweza kuwasiliana na mimi kwa wakati wowote ninapenda utulivu nyumbani ndio maana napenda amani na jirani mwema.

Mimi sikilizi radio sana, si atisipendi lakini nikitambo, nafikiri ni jambo lililopitwa na wakati, lakini kwa sasa watu wanasikiliza podcast ama vipindi kama vya radio ambavyo viko online ambavyo uneza sikiza kwa saa lo lote na uneza chagua ninini. Unaeza kusikiza ilahali redio huwezi chagua nikipindiki kigani utasikiza.

Mimi husoma barua pepe ama barua zenye mtandao kwa mtandao kila siku ama kila siku ninapoingia mtandao ni mimi huangalia kama kuna barua yoyote barua pepe ambayo imetumwa kuangu naweza kusoma na kui, ku reply kwa hivo kwa mara kama ina depend kama nangojea lakini mara kama mbili kwa siku.

Hali ya leo kuna jua, kuna mvua kama mvua imenyesha siku kadha, lakini kwa leo kuna jua, joto liko kwa wingi na nisiku inonekana kutokuwa na joto jingi na si baridi ama mvua. Kwa hivo mavazi nilio watahitaji kufaa ni mavazi mepesi, si mavazi ya kuchunga mvua.

Mi hupenda mbwa kuliko paka, napenda mbwa kwa sababu, wanasema mbwa hukua faithful sana na ukilipa chakula basi inakupenda zaidi. Ni mnyama ambao unaeza mtumia, mkienda mawindoni ama anakusaidia katika kwenye security ya kuchunga wezi wasiingie kwako ama mambo kama hayo.

Ndiyo napenda asali, napenda asali kwa sababu ni tamu na inasaidia kiafya, inasaidia kwenye kama unagonjwa la kifua ama gonjwa la kifua. Sasa zingine asali ukikula sana inaumiza tumbo na inapenda ukule kwa wastani.

Ndi nimewahi tembelea ziwa ama mtu nimewahi tembelea ziwa la Victoria sikuingia ndani lakini niliziliona kwa umbali na mito ambayo nimetembelea ni mingi mto wa Thompson fall uliyomo huko Nyahururu ni ni jambo la kupendeza ukili liangalia kwa umbali.

Ndiyo, natumia video kwenye mawasiliano, video call ninapenda kutumia kwa sababu ni teknolojia mpya na unaweza kutumia kwenye meeting ama meeting kazini mwako ama kuona marafiki ambao kwa muda hamjaonana na vitu kama hivo.

Umeme unapokatika mimi huchukua fursa hiyo kupumzika ama kufanya kikazi nyingine ambayo haingetu ambayo haitumii umeme kama vile kama vile kuosha nguo kama vile kuoga na kufanya mambo ingine hili ni kwa sababu kazi yangu katika kazi yangu natumia umeme kufanya kazi kwa vile natumia tarakilishi na internet.

Mimi ni mtu wa kuchelewa. Mimi si mtu wa kufanya vitu mapema. Napenda kufanya vitu kwa haraka kama, lakini saa zingine ina depend kama ni mambo ya dharura. Mambo ya tharura. Nawezanga kuifanya mapema kumaliza lakini mambo ambayo hayana haraka. Napenda kuchukua muda wangu kabla niyamalize.

Ndiyo, nafuata, napenda kufuata matukio ya kimataifa kwenye mutandao wa X uliojulikana kama Twitter mi hupenda kufuwatilia mambo iliyotokea si kwa kwangalia habari kwenye televisioni lakini nikiangalia X napata mambo yaliyotokea kwa dharura.

Hili kulinda mazingira mimi upenda kutupa taka ambazo zinaweza kuoza taka za plastiki zinataka zichomwe Si kutupwa kwa sababu plastiki na makaratasi nyingine hayawezi kuoza Jambo lingine ninalo fanya ni kuzuia kutupa tupa takataka ovyo na mambo kama haya.

Ndiyo unapenda kwenda puwani, unapenda kwenda kustaarabu kwenye pwani la Kenya ni kitambo kabla niende kustaarabu huko pwani Lakini nikapata fursa, ninachukua fursa hiyo naenda kustaarabu Baada ya kufanya kazi kwa bidii.

Chakula ninachokipenda zaidi ni chakula cha ugali na nyama. Napenda hiki chakula kwa sababu kinafanya nipate shibe bora. Na pia hakichukui wakati kutengeneza. Nakipenda haswa ninapotoka kwenye chumba cha mazoezi. Ninaposhiriki kwenye chakula hiki nahisi nguvu imerudi.

Mchezaji ninayompenda kwenye kadanda ni mchezaji anaitwa Bukayos. Saka. Mi hupenda mchezo wake sana kwa sababu anatia bidii, anafunga magoli na anasaidia sana timu ya Arsenali ambayo ni timu yangu kushinda mechi. Wachezaji wengine ambao nawapenda ni kama vile Martinelli, Trossard na Odegaard.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini sana ni tesla Napenda tesla kwa sababu Umm teknolojia ambayo wanatengeneza ni teknolojia ya kuaminika sana Inatumia stima kwenye gari Hivo gari yaliharibu mazingira na pia teknolojia zao ni teknolojia za kisasa.

Ndiyo napenda kunywa maziwa, hupenda kununuwa maziwa kwenye duka kwa sababu Inapatikana kwa urahisi, napenda kunywa maziwa na mkate saa zingine natumia maziwa kupika chai ama kutengeneza coffee au kahawa Napenda maziwa kwa sababu inapatikana kwa bei rahisi na kwa urahisi.

Napenda kutembea msituni kwa kufanya mazoezi ama kuangalia mazingira na kufurahia miti mingi ambayo iko kwa msutu. Sipendi kutembea kwenye msitu usiku kwa sababu na ogopa wanyama na vitu vinginevyo ambayo vinaogofia.

Timu ninayeifuata ya mchezo ni Aseno naipenda timuu ya Aseno kwa mchezo wao mzuri mchezo wa kadanda naipenda kwa sababu kwa sasa ina perform vizuri kwenye ligi ya uingereza na pia ligi ya Europa. Naipenda hii timu nilianza kuhishabikia mwaka wa two thousand and five kwa ivo ni takribani karibu miaka ishirini.

Mimi hufanya warafiki wapya kwenye mtandao Mimi utafuta marafiki ambao tunacho jambo cha ambalo lina tuleta pamoja kama vile kazi kama vile kushabikia timu moja ama mambo nyingine ambayo tunafanya kwa pamoja na tunaanzisha mawasiliano kwa njia hiyo.

Ndio nimewahi shiriki kwenye mashindano, lakini ilikuwa hapo awali nilipokuwa kwenye shule ya upili, niliweza kushiriki kwenye mashindano ya mpira, wakikapu nikaweza pia kushiriki kwenye mashindano ya tenisi ya meza, na niliweza kuibuka namba ya pili, sikuweza kuendelea lakini niliupenda sana mchezo wa table tennis.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni Msimu wa Krismasi nahisi kuwa Msimu wa Krismasi ni Msimu unaotuleta jamii pamoja, jamii na marafiki, ni Msimu wa furaha, ni Msimu wa kufurahia kazi ambayo umeifanya kwa mwaka mzima na unaweza kujiburudisha Kwa kula ama kutembea kwenye maeneo ya pwani ama mbuga za wanyama.

Bas ninapotaka kustarehe mimi hutayarisha chakula nahakikisha kiko tayari alafu natafuta filamu moja mzuri ambayo sijaona ama nimewahi iona kitambo kidogo na naweza kuji kustarehe ninapokula. Ama saa zingine naweka wimbo na husikiza nikikula na hiyo ndio njia yangu ya kustarehe.

Channel mbama mfureja mbao, wativi mbao ninaufuata zaidi ni channel ya Supersport. Napenda channel ya Supersport kwa sababu inaonyesha mipira ya wingereza, mipira ya World Cup na mpira wa Afcon ama mpira wa Afrika. Mimi hupena channel hiyo kwa sababu Napenda kufuata timu yangu ya Arsenal.

Juisi ninayoipenda ya matunda ni juisi ya Minute Maid. Napenda Minute Maid na ya haswa ya apple ambayo naipenda kwa sababu ya ule utamu wake. Ingine naipenda zaidi ni ya Del Monte kwa kuwa wanatumia wanatumia njia za kutengeneza juisi ambazo ni modern.

Ndiyo, napenda kupanda milima sana. Napenda kupanda milima kwa sababu inasaidia afya yangu. Nafikiri nikipanda milima mara mbili ama mara moja kwa wiki ni kama kuenda kwenye chumba cha mazoezi mara tatu. Siku tatu mfululizo. Kwa hivo, njia ya kupanda milima ni njia rahisi ya kusaidia afya yako iweze kuimarika.

Mimi sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa, lakini napenda kusikiza watu, jinsi watu wanaongea kuhusu siasa. Siasa ni mojawapo ya njia, ambazo, najua ni muhimu sana katika economy ya inchi. Na usipofuatilia siasa, unaweza kuchagua watu ambao hawakutakii mema na wakati huo wanajitakia sana.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya beef. Napenda nyama ya beef ambayo ama ni nyama ya ngombe. Naipenda kwa sababu ina utamu. Naipenda inapotengenezwa na vipocho pocho. Kama garlic na vitu kama hivyo. Pia nyama ya kuku. Naipenda kwa sababu aswa ile imebekiwa na unga.

Napendelea tishati kuliko shati. Napendelea tishati kwa sababu kuvaa ni rahisi. Kufua pia ni rahisi. Na pia nikivaa sihitaji kutak in. Haa, ilhali shati nina ungumu kwa kufua na pia ukivaa unahitaji vitu kama tai na unahitaji kutak in kukua.